Ndio, ni muhimu sana kugawanya taka zako kwa sababu kuna saidia kulinda mazingira, kuboresha afya ya jamii na pia kurahisisha urejeliaji wa takataka. Kugawanya takataka, kuna maanisha, kutenganisha takataka kulingana na aina zake. Kama vile taka zinazo oza kwa haraka. Kama mabaki ya chakula na majani. Taka zisizo oza kwa haraka. Kama plastiki, chuma na vioo. Pamoja na taka hatari kama battery. Dawa zilizo haribika na vifaa vya kiteknolojia. Taka zinazo oza zinaweza kutumika, kutengeneza mbolea ama mboji ambazo huongeza rutuba ya udongo wakati wa taka zisizo oza zinaweza kurejelewa na kutumika tena, kutengeneza bidhaa mpya. Hivyo kupunguza uchimbaji wa mali ghafi asili. Pia kutenganisha taka kuna punguza uchafu na uchafuzi wa arthi, maji na hewa. Kupunguza magonjwa yanayo sababishwa na taka zisizo changanyika na husaidia serikali na mashirika ya usafi kufanya kazi yao kwa ufanisi zaidi.

Ninaweka neno siri kwa kufuata kanuni muhimu za usalama ya taarifa. Kwanza natumia neno siri refu lenye angalau herufi kumi na mbili au zaidi. Liki changanya herufi kubwa. Na ndogo namba pamoja na alama za maalum kama vile hashi. Pia nimi huepuka kutumia taarifa rahisi kutabirika kama jina langu na tarehe ya kuzaliwa au namba yangu ya simu au maneno ya kawaida kama password au moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, pili, nivema kutumia sentensi fupi au mchangayiko wa maneno yasiyo na uhusiano wa moja kwa moja. Kwa mfano, kuchanganya maneno na alama kwa mtindo, waki pekee tatu, usitie neno siri, moja kwenye kaunti zako. Kila akaunti iwe na neno siri lake tofauti ili kupunguza hatari inapo akaunti moja ita vamiwa.

Uji ninachopenda kwenye asubuhi ni chai ya moto kwa sababu hunipa nguvu na hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye umakini. Asubuhi ninapoamuka kunywa chai hunisaidia kuamusha mwili, taratibu na pia kuondoa usingizi na kunipa joto hasa wakati wa baridi. Napenda chai iliyo na maziwa, kiasi na sukari kidogo au wakati mwingine chai ya tangawizi kwa sababuhunisaidia mgegenyano wa chakula na huimarisha afya kwa ujumla. Kunywa kinywaji hiki asubuhi pia hunipa muda wa kukaa kimya kupanga mawazo yangu. Na kujiandaa na majukumu ya siku nzima kwa ujumla kinywaji cha asubuhi ni sehemu muhimu ya ratiba yangu. Kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku ni shati ya mwili na utulivu wa akili.

Shauri muhimu kwa mtu anayeanza kazi, ni kuwa na nidhamu, uvumilivu na nia ya kujifunza kila wakati. Mwanzoni ni vyema kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali, pahali ambapo huelewi na pia kukubali maelekezo kwa unyenyekevu ili kujenga uelewa mzuri wa majukumu yako. Pia jitihadi kuwa mwaminifu na mwenye bidii, fanya kazi zako kwa wakati na kwa ubora na kwa sababu sifa njema hujengwa. Taratibu kupitia matendo ni muhimu kuheshimu wenzako na wakubwa kazini, kushirikiana nao vizuri na kudumisha mawasiliano mazuri. Ili kujenga mazingira chanya ya kazi. Vile vile, panga mda wako, vizuri, epuka uvivu na jiweke malengo ya maendeleo binafsi ili kukua kitaalamu.

Nina kipawa cha kujifunza mambo mapya kwa haraka na kuyatumia kwa ufanisi katika kutatua matatizo. Pia nina uwezo mzuri wa kupanga mawazo na kuelewa uwazi jambo linalonisaidia kuwasiliana vizuri na watu wengine. Vile vile, nina kipawa cha kuwa mbunifu katika kufikiria, kubunia, kusuluhisha tatizo na tofauti na kuona fursa hata pale ambapo kuna changamoto. Kwa ujumla, vipawa hizi hunisaidia kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana na wengine na kufanikisha malengo niliyoweka.

Kwanngu binafsi ndiyo napenda asali kwa sababu inalatha tamu ya asili na pia inafaida nyingi za kiafya. Asali hutumika kwa njia mbalimbali kama kuongeza kwenye chai uji au maziwa na pia husaidia kuongeza latha bila kutumia sukari nyingi pia asali inajulikana kwa kusaidia kuimarisha kinga ya mwili kutuliza kikohozi na pia kusaidia ambapo uko na homa na pia kwa chakula. Mbali na hilo napenda asali kwa sababu ni budha ya asili inayopatikana kwa urahisi na inawekutumika katika utunzaji wa ngozi. Pia kwa ujumla asali mchakule ninacho kihiteji na kinacho hitajika kwa jamii kwa lata yake na manufa yake kwa afya.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mingi kwa sababu ni bora kwa afya na hunisaidia kujisikia mwepesi na mwenye nguvu. Chakula chenye mafuta mengi mara nyingi kinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama uzito kupitia kiasi au magonjwa ya moyo. Hasa kikitumiwa mara kwa mara, chakula kisicho na mafuta mingi, kama mboga au majani, matunda, nafaka na vyakula vilivyo chemshwa au kupikwa kwa mvuke. Husaidia mwili kupata virutubisho muhimu bila mzigo mkubwa wa mafuta hata hivyo si vibaya kutumia mafuta kidogo yenye afya kama mafuta ya zeituni au alizeti kwa kiasi. Kwa ujumla, huchagua, chakula chenye mafuta kidogo ni uamuzi mzuri kwa afya na kwa muda mrefu.

Kwangu binafsi ndio nimewai kuhudumia ama kuuthuria tamasha la mziki na lilikuwa tukio lenye furaha na burudani kubwa. Tamasha hilo lilinipa fulsa ya kufurahia mziki mmoja kwa mmoja na hiyo kuona wasanii wakitumbuiza kwa nguvu. Na kushirikiana na watu wengi walikuwa na mapenzi sawa ya mziki. Mazingira yalikuwa ya shangwe, sauti za mziki zilikuwa mzuri na kila mtu alionekana kufurahia mda huo. Kupitia tamasha hilo nilijifonza kutamini zaidi sana ya mziki na jinsi inavyoweza kuunganisha watu kutoka maeneo mbali mbali na tamaduni tofauti. Kwa ujumla, kuhuthuria tamasha la mziki ni uzoefu mzuri unaoacha kumbu kumbu ya kudumu.

Kwangu binafsi ningesema napendelea kuvaa suruali kwa sababu ni rahisi inayofaa kwa shughuli mbalimbali na hutoa uhuru wa harakati. Suruali ni chaguo bora kwa kazi, matembezi au shughuli za kila siku. Kwani inakidhi mahitaji ya starehe na mtindo kwa wakati mmoja hata hivyo mara nyingi. Napendelea sketi pale ninapofaa kuwa hafla maalumu au wakati nataka mtindo wa kipekee lakini kwa kawaida, suruali ndiyo ninayoipendelea kwa matumizi ya kawaida na urahisi wa kila siku.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri, kushughulikia majukumu kwa makini na kutoa matokeo kwa ubora. Pia nina nguvu ya kushirikiana na wenzangu kwa uwazi na kwa heshima. Hushughulikia changamoto kwa busara na kuendelea kujifunza ili kuboresha utendaji wangu vilevile. Nina nguvu ya kufanya kazi kwa nidhamu na uvumilivu. Kuhakikisha kuwa kazi zote, zinakamilika kwa wakati na kwa kiwango kinacho kubalika. Kwa ujumla nguvu zangu kazini zina husiana na umakini, ubunifu, uhusiano, mzuri na wengine na pia bidii isiyo pungua.

Kwangu binafsi ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, ilikuwa ni zoefu wa kuvutia sana. Maonyesho hayo, yaliniwezesha kuona kazi za wasanii mbalimbali, kutoa picha na michoro hadi kapti na ufundi wa mikono. Kila moja ikiwa na mtindo na maana yake ya kipekee, nilifurahia jinsi sana ninavyoweza kuwasilisha hisia hadithi au ujumbe wa kijamii bila maneno na pia kuona ubunifu na ustadi wa wasanii. Zaidi ya hayo, maonyesho hayo yalini hamasisha kufikiria kwa kina na kuthamini thamani ya sanaa na katika jamii. Kwa ujumla kuhudhuria maonyesho ya sanaa ni uzoefu wa kipekee na huongeza uelewa na msukumo wa burudani.

Ninahifadhi pesa kwa kufuata njia za kupanga na kudhibiti matumizi kwa uwangalifu. Kwanza, ninaunda bajeti ya kila mwezi, nikigawa mapato yangu katika ya matumizi na lazima, akiba na matumizi ya siyo ya lazima. Kisha napanga akiba ya kipaumbele cha dharura ila kuhakikisha kuwa kwa hali yoyote kuna fedha za dharura zinazo patikana. Pia ni natumia njia za kuwekeza au kuweka akiba katika akaunti. Salama ili pesa isi ongezeke na kidogo kidogo kwa mda.

Shughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua maeneo ninayo hitaji kuboresha na kisha kuchukuwa hatua za tahiri za kuyarekebisha. Kwanza ni nakubali udhaifu huo bila kujificha kama vile ukosefu wa ujuzi fulani au nguvu wa kushughulikia wakati fulani. Kisha, ninahitaji kujifunza kupitia mafunzo, kusoma au kuuliza msaada kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi. Pia ninaweka mbinu za kusaidia kupunguza athari za udhaifu huo kazini. Kama kupanga muda vyema, kutumia zana, zinazo rahisisha kazi au kushirikiana na wengine pale ninapohitajika.

Nashambuliaje tatizo kazini, huwa nafuata suluhisho kwa umakini na kwa njia iliyopangiliwa. Ninapo kabiliana na tatizo kwanza ninalichambua kwa kina ili kuelewa sababu zake, athari zake na wingu wake. Kisha ninatengeneza rinu au hatua kadhaa za kushughulikia tatizo hilo nikitathmini faida na hasara za kila chaguo. Wakati mwingine napendekeza suluhisho na kushirikiana na wenzangu au wakuu wangu ili kupaka na kupata maoni tofauti. Na kuhakikisha ufanisi wa hatua zinazochukuliwa mwisho baada ya kutekeleza suluhisho inafuatilia matokeo yake ili kuhakikisha tatizo limekwisha au kupunguza athari zake za kiwango cha juu.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunisaidia kuamsha mwili na akili. Hunipa nishati kwa siku nzima na kuboresha afya kwa jumla. Mazoezi ya asubuhi kama kukimbia kufanya yoga na au mazoezi ya nguvu kwa muda mfupi huchangia kuimarisha misuri, kuongeza msukumo wa damu na kurekebisha mfumo wa usingizi. Aidha kufanya mazoezi mapema kuna nisaidia kuweka mpangilio mzuri wa siku kuongeza umakini, kazini na kuanzisha tabia za afya ndefu, afya ndelevub. Hata hivyo mara nyingi napenda kufanya mazoezi jioni na pale ninapo hitaji kupumzika akili baada ya shughuli mzito za kila siku.

Changamoto ninazokutana nazo kazini, mara nyingi, zinahusiana na usimamizi wa mda, mawasiliano na kushughulikia kazi. Changamoto kwa wakati mmoja. Wakati mwingine, inaweza kuwa vingumu kupanga vipaombele cha majukumu wakati kazi nyingi zinahitaji. Kushughulikiwa kwa haraka jambo linalohitaji nitamu na mipango mathurubuti pia changamoto nyingine ni kushugulikia na tofauti za matatizo au mabadili kati ya wenzangu jambo linalohitaji ustadi wa mawasiliano na uvumilivu vile vile. Kuna wakati changamoto zinatokea kutokana na upungufu wa raslimali au taarifa hali, linalohitaji ubunifu na mbinu za kutatua tatizo.

Ninapotaka kustarehe, napendelea kufanya shugli, zinazo nipa utulivu wa akili na mwili. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kizuri, kuskiliza mziki, ninaoupenda, au kuangalia filamu, au vipindi vinavyo. Nifurahisha pia napenda kutumia mda, nje ya nyumba, kama kutembelea au kukaa mahali tulivu kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine, kustarehe kunahusisha pia mazoezi, mepesi au kufanya mazungumzo na marafiki na familia ili kupata furaha na hisia chanya. Kwa ujumla, napendelea shugli zinazo niweka, kimwili na kisaikolojia kwa hali nzuri na kunipa nguvu mpya baada ya shugli za kawaida.

Uzoefu wakushangaza niliopata ulikuwa wakuhudhuria tukio ambalo lilichanganya mambo ya kielimu na burudani kwa namna ya kipekee. Nilipata nafasi ya kushirikiana na watu wenye ujuzi na mtazamo tofauti. Kuona mbinu za kipekee za kufanikisha jambo fulani na kujifunza kwa njia isiyo ya kawaida, kilicho kipekee zaidi ni jinsi, tukio hilo li li vyokuwa la msisimuko na la kipekee, likini letea hisia za furaha, mshikamano na msukumo wa ndani. Uzoefu huo haukuwa wakawaida wakila siku mbali ilikuwa na mchanganyo wa mafunzo burudani na kujitambua binafsi kwa ujumla na tukio lililonicha na kumbu kumbu ya kudumu na mabadiliko chanya kwenye mtazamo wangu.

Napendelea kutumia Wi-Fi kwa sababu ni thabiti, haraka na mara nyingi ni ya gharama nafuu kuliko data ya simu. Hasa kwa shughuli zinazo hitaji mtandao mkubwa kama kupakua file kuangalia video na kufanya mikutano ya mtandaoni. Wi-Fi pia husaidia kuhifadhi data ya simu na kuhakikisha uunganisho uendelevu bila kuathirika na upungufu wa ishara. Hata hivyo, napenda kutumia data ya simu pale Wi-Fi hayupo au linapohitajika mtandao wa haraka, nje ya nyumba au ofisini. Kwa ujumla, wifi ni chaguo la kwanza kwa urahisi, kasi na ufanisi.

Mara nyingi mchana, napendelea kula chakula kilicho na mchanganyiko wa proteini, wanga na mbonga ili kupata nguvu na nishati ya siku mzima. Kwa mfano, napendelea kula wali au ugali pamoja na nyama au samaki. Na kando yake kuingiza mboga na zamajani kama spinachi, kabichi na mchicha, pia mara nyingi napenda kuongeza salad au matunda madogo kama kiendelezi cha lishe. Chakula hiki hunisaidia kudumisha nguvu, mwilini, kuimarisha afya na kunifanya nijisikie mwepesi baada ya chakula. Badala ya ku lemewa na au kuchoka kwa ujumla napendelea chakula cha mchana kilicho na lishe, kamili na kilicho rahisi kumeza lakini kina chonipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatua zote zinazohusiana na kila kazi na kutambua maeneo yanayoweza kuwa na ufanisi mdogo au kupoteza muda. Kwanza, ninaangalia hatua zinazo rudia mara kwa mara na kujaribu kuzirahisisha au kuzipunguza bila kupunguza ubora. Pili napenda kutumia zana za kiteknolojia au mbinu za kupanga kazi kama kalenda orodha za kazi au programu za usimamizi wa miradi ili kuhakikisha kila hatua linafanyika kwa wakati na kwa usahihi. Vile vile nashirikiana na wenzangu kujadili njia mbadala za kufanya kazi haraka na kwa ufanisi zaidi ikiwemo kugawa majukumu ipasavyo.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kuiliko mahali pa kelele kwa sababu mazingira ya utulivu hunipa nafasi ya kufikiria vizuri pia kupanga mawazo na kufanya mambo kwa umakini bila usumbufu. Mahali pa kimya hunisaidia kuzingatia kazi au majukumu nliiyo nayo kusoma, kuandika au hata kutafakari mambo muhimu ya maisha. Kelele nyingi huweza kusababisha, kuchanganyikiwa, uchovu wa akili na pia kupunguza ufanisi. Hasa pale mtu anapo hitaji umakini wa hali ya juu, katika mazingira ya utulivu, mtu hujisikia mwenye amani, kupunguza msongo wa mawazo na huongeza ubunifu pamoja na uwezo wakufanya maamuzi sahihi.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayolenga kuboresha elimu, afya na uchumi kwa jumla. Katika elimu, ningependa kuona watoto na vijana wote wakipata elimu bora na yenye vitendi kazi vya kutosha ili kuwajenga ujuzi unao hitajika katika maisha ya sasa na ya baadaye. Katika sekta ya afya, ningependa kuona huduma za afya zinapatikana kwa urahisi, kwa gharama nafuu na zenye ubora ili kila mwanajamii aweze kupata matibabu bila ubaguzi. Kiuchumi ningependa kuona ajira zaidi zikianzishwa vijana na wanawake wakipewa fursa za kuajiri na mikopo midogo na jamii iki hamisishwa hamasishwa kufanya kazi kwa bidii na pia kwa uaminifu.

Ndio nimewahi kufanya yoga. Yoga hunisaidia sana katika kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya mwili kwa ujumla. Kupitia mazoezi ya kunyorosha mwili, kupumua kwa utaratibu na kutafakari nimejifunza kuthibiti hisia na kuongeza umakini. Katika shughuli za kila siku. Yoga pia hunisaidia kuwa na nidhamu, uvumilivu na mtazamo chanya wa maisha. Jambo linalochangia ustawi wa mwili na akili kwa muda mrefu.

Napendelea zaidi kutazama michezo kuliko kucheza kwa sababu kutazama hunipa burudani bila kuhitaji nguvu nyingi za mwili. Inapofuatilia michezo, hufurahia ushindani mbinu zinazotumiwa na wachezaji pamoja na mshikamano unaojengwa, kati ya mashabiki, kutazama michezo pia hunipa nafasi ya kupumzika, kujifunza nidhamu na moyo wa kushindana na kufurahia vipaji vya wanamichezo mbalimbali. Ingawa kucheza michezo ni muhimu kwa afya ya mwili kwa upande wangu napata furaha zaidi hatika kutazama.